Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video kwasababu ninjia nzuri ya kupumzika baada ya siku ndefu. Hunisaidia kuondoa mawazo mengi na kunifanya nijisikie huru kidogo. Pia, napenda changamoto zinazokujana michezo. Kama kufikiri haraka, kupanga mikakati na kufanya maamuzi kwa wakati sahihi. Wakati mwingine, hucheza na marafiki, jamboli nalo imarisha urafiki na kuleta furaha zaidi. Kwangu, si burudani tu. Bali pia njiaya kujifunza uvumilivu na umakini.

Napenda kuamka mapema kwa sababu unipa mwanzo mzuri wa siku yangu. Asubuhi huwa na utulivu na hewa safi. Jambo linalonisaidia kufikiri kwa wazi na kupanga majukumu ya ngu vizuri. Ninapoweka malengo yangu mapema. Huwa rahisi ninaudhibiti wa muda wangu na ninafanya kazi kwa umakini zaidi. Pia kuamka mapema hunipa nafasi ya kufanya mambo binafsi kama mazoezi mepesi kusoma. Au kujiandaa taratibu bila haraka hata kama wakati mwingine napenda kupumzika na kulala zaidi naamini kuanza siku mapema huniongezea nidhamu na kunifanya nihisi nimefanikiwa kabla hata siku hajaisha kwa ujumla napenda ule utaratibu unonisaidia kuwa na uwiano mzuri kati ya kazi na mapumziko.

Muda wangu wa bure hupitwa kwa kufanya shughuli zinazo nifurahisha na kunisadia kupumzika. Mara nyingi napenda kusoma vitabu, kutazama video za elimu au burudani, kusikiliza mziki au kuzungumza na marafiki na familia. Wakati ya mwingine, ufanya mazoezi au kutembea nje ili kuimarisha afya na kupata nishati. Kwa ujumla, napanga muda wa bure hili kujiweka huru, kufurahia na kujifunza mambo mapya.

Ndiyo, napenda kuongelea kwa sababu ni mazoezi bora ya mwili na njia nzuri ya kupumzisha akili. Kuogelea husaidia kuongeza nguvu, kuboresha hafya ya moyo na misuli, na pia kunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Pia, napenda kuogelea wakati wa joto au majira ya kiangazi, kwani hunifanya nijisikie fresh na mwenye nishati.